Unafanya nini kila asubui unapoamka? Kila asubui napoamka mara nyingi huwa nafanya shughuri za usafi binafsi kwa mfano nachukua mswaki na kitana na kuenda kuosha uso wangu na kusugua meno yangu. Hii ni muhimu sana kwa afya ili kujisikia safi na tayari kwa shughuli zangu za kila siku. Na baada ya hapo nachukua kinywaji kama maji au chai na.